Ninapenda sanaa inayochanganya ubunifu, ujumbe na hisia kwa pamoja. Aina ya sanaa ninayovutiwa nayo zaidi ni ile inayosimulia hadithi au kwasilisha wazo kwa njia ya kipekee. Iwe ni sanaa ya mchoro, uchoraji au sanaa ya kidigitali. Kazivza sanaa zenye rangi zilizopangwa, kiustadi au maumbo rahisi lakini yenye maana kubwa. Univutia sana kwa sababu zinanifanya ni simame na kutafakari ujumbe uliopo nyuma yake. Pia napenda sana sanaa ya kisasa kwa sababu inaruhusu msanii kuwa huru na kujaribu mitindo mipya na kuzungumzia maswala ya kijamii utamaduni au maisha ya kila siku. Sanaa hii mara nyingi huwakisi hali halisi ya jamii na changamoto tunazo kutana nazo. Jambo linaloifanya iwe na uhusiano wa karibu na watazamaji kwa upande mwingine sanaa ya kitamaduni pia inanivutia sana. Hasa ile inayonyesha urithi historia na utambulisho wa jamii fulani michoro, vinyango au mapambo ya asili uonyesha hekima na ubunifu uliorithiwa kizazi hadi kizazi na hunikumbusha umuhimu wa kuheshimu mzizi yetu kwa ujumla napenda sanaa inayonifanya nihisi kitu iwe ni furaha mshangao au tafakari ya kina na ile inayo nifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti kidogo kuliko kawaida.

Kwa kazi ni naayofanya, kuna wastadi kathaa muhimu sana zinazonisaidia kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi na kwa ubora wajuu. Kwanza kabisa ni stadi ya mawasiliano. Kuna kuwa na uwezo wakueleza mawazo kwa uwazi na kwanjia inayoeleweka ni muhimu sana. Iwe ni kuandika au kuzungumza. Mawasiliano mazuri husaidia kupunguza makosa, kujenga uwelewano na kuimarisha shirikiano na wengine. Stadi ya pili muhimu ni kufikiri kwa kina na kutatua matatizo. Kila siku kuna changamoto mpya. Hivyo ni muhimu kuwa na uwezo wa kuchambua tatizo, kuangalia chaguo mbalimbali na kuchagua suluhisho linalofa zaidi. Hii husaidia kufanya maamuzi sahihi hata katika hali zenye shinikizo. Pia study ya usimamizi wa muda ni msingi sana. Kazi nyingi huwa na muda wa mwisho. Hivyo kupanga kazi kueka vipau mbile au na kutumia muda vizuri usaidia kuhakikisha majukumu yote ya kalimilika kwa wakati bila msongo mkubwa wa mawazo. Zaidi ya hapo, uwezo wakujifunza haraka na kubadilika ni stadi muhimu sana. Teknolijia na mbinu za kazi hubadilika mara kwa mara. Hivyo mtu anayejifunza mabo mapya kwa haraka na kuyatumia kazini huwa na faida kubwa. Mwisho ushirikiano na kazi ya timu ni stadi isiyoweza kupuuzwa kufanya kazi vizuri na watu wa tabia na mitazamo tofauti kunasaidia kufikia malengo kwa haraka na kujenga mazingira mazuri ya kazi. Kwa ujumla, mchanganyiko wa study hizi ufanya mtu awe mtaalamu bora na mwenye mchango mkubwa kazini.

Ningependa sana kujifunza lugha ya kihispania. Sababu kubwa ni kwamba ni lugha inayozungumzwa na watu wengi sana duniani. Katika nchi mbalimbali za Amerika ya kusini, ulaya na hata sehemu za Afrika. Kujua kihispania kungefanya mawasiliano kuwa rahisi na kunifungulia fursa nyingi za kijamii, kielimu na hata kikazi. Pia ninavutiwa na utamaduni unaoambatana na lugha hiyo. Muziki wa latin, filamu, chakula na historia yao. Lugha ina uwezo wa kukufanya uelewe watu kwa undani zaidi. Si maneno tu bali pia namna wanavyofikiri na kuishi. Kujifunza kihispania kungekuwa njia nzuri ya kupanua upeo wa mawazo na kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Zaidi ya hapo ningependa pia kuimarisha lugha za kiafrika. Hasa zile zinazosaidia kuhifadhi utamaduni na utambulisho wetu. Kujifunza lugha mpya kwa ujumla ni safari ya kuvutia ina yokufanya ukue kiakili na kijamii.

Kwa upande wangu, nafanya kazi vizuri zaidi ya asubuhi, hasa kuanzia saa za mwanzo baada ya kuamka. Wakati huu akili yangu huwa tulivu, nikiwa na nguvu mpya ya na mawazo yaliyo wazi. Kelele huwa chache, hivyo ninaweza kujikita kikamilifu kwenye kazi bila usumbufu mwingi. Asubuhi pia hunisaidia kupanga siku yangu vizuri napenda kuanza na kazi zinazohitaji umakini mkubwa kama kupanga mipango au kufanya maamuzi muhimu. Kadri siku inavyoendelea, nguvu hupungua kidogo lakini bado ninaweza kushugulikia majukumu mepesi mchana na jioni. Kwa ujumla, asubuhi hunipa mazingira bora ya kuwa makini, mwenye tija na mwenye motisha ya kumaliza kazi kwa ufanisi.

Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwanjia zinazoni, saidia kutuliza akili na mwili. Kwanza kabisa hujitenga kidogo na shuguli nzito za kazi naweza kukaa kimya kwa dakika chache kupumua taratibu au kuskiliza muziki laini ili kuondoa uchovu na mawazo uliokusanyika siku nzima ma ra nyingi pia hupenda kuoga kwa maji ya vugu vugu jambo linalo nisaidia mwili kulegea na kunipa hisia ya upya. Baada ya hapo naweza kutazama kipindi kifupi cha runinga, filamu au kusoma kitu chepesi ambacho hakihitaji umakini mkubwa. Hii hunisaidia kubadilisha mawazo kutoka kazi kwenda burudani. Wakati mwingine, napenda kukaana familia au marafiki kuzungumuza mambo ya kawaida na kucheka. Mawasiliano haya hunipafaraja na hunifanya nijisikie kuungwa mkono. Kabla ya kulala, hujaribu kuepuka simu au screeni nyingi. Na badala yake hutafakari kidogo kuhusu siku yangu na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanjia hii napata pumziko la kweli na kuamka nikiwa na nguvu kwa siku inayofuata.

Ujuzi ningeopenda sana kujifunza zaidi ni ujuzi wa mawasiliano na uongozi. Hasa jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na kwa busara katika mazingira tofauti. Naona ujuzi huu ni muhimu kwa sababu unasaidia kujenga mahusiano mazuri kazini, nyumbani na hata katika jamii kwa ujumla. Kuwa na uwepo wa kueleza mawazo yangu vizuri na pia kusikiliza wengine hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kidigitali kama kutumia teknolojia mpya, zana za mtandaoni na hata misingi ya kubuni au kuchambua taarifa. Dunia inabadilika haraka na kuwa na ujuzi huu kuna nisaidia kuendelea kuwa na dhamani katika kazi na kufungua fursa mpya za maendeleo binafsi na kitaaluma. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza ujuzi wa kujisimamia kama kupanga muda vizuri, kudhibiti msongo wa mawazo na kueka malengo ya muda mrefu. Ujuzi huu hunisaidia kuwa na maisha yenye uwiyano, kufanya maamuzi bora na kujiendeleza kila siku. Kwa ujumla, kujifunza ujuzi mpye ni jambo linalonipa motisha na kunifanya nijisikie ninaendelea kukuwa kama mtu.

Ndio, napenda kuendesha baisikeli. Huiona kama njia nzuri sana ya kuunganisha mazoezi ya mwili na burudani kwa wakati mmoja. Kila ninapoendesha baisikeli, mimi huhisi mwili wangu unapata nguvu na akili inatulia. Hasa ninapopita maeneo yenye hewa safi au mandhari nzuri. Kuendesha baisikeli pia hunipa uhuru wa kutembea kwa kasi yangu mwenyewe bila presha. Naweza kuifanya asubuhi mapema au jioni. Nikitumia muda huo kufikiria, kusikiliza muziki au kufurahia mazingira. Pia ni njia rafiki kwa mazingira. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri zaidi. Kwa ujumla, baiski nishughuli ninayoifurahia kwa sababu inanisaidia kuwa na afya njema. Kupunguza msongo wa mawazo na kunipa muda wa kujitunza kibinafsi.

Ili kushirikia na vizuri na timu, huanza kwa kuweka mawasiliano wazi na ya heshima, napenda kusikiliza mawazo ya kila mtu, hata yale yanayo tofautiana na yangu, kwa sababu na amini kila mshiriki anamchango wa kipekee. Kusikiliza, hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kufanya maamuzi bora kwa pamoja. Pia hujitahidi kuwa mkweli na wazi kuhusu majukumu yangu. Nikipewa jukumu fulani, uhakikisha nalitekeleza kwa wakati na kwa ubora unaotarajiwa, ili wengine waweze kunitegemea, endapo nina changamoto au nahitaji msaada huwasiliana mapema badala ya kusubiri hadi mambo yawe magumu. Zaidi ya hayo, hupenda kujenga uhusiano mzuri nje ya kazi rasmi. Kama kuzungumza kwa urafiki au kusaidiana pale inapowezekana. Hii huongeza imani na mshikamano ndani ya timu. Kwa ujumla, kushirikiana kwangu na timu kunategemea heshima uajibikaji na nia ya kufanikisha malengo ya pamoja.

Nimewai kusafiri katika maeneo katha mazuri, lakini moja wapo ya sehemu ilionibutia sana ni maeneo ya mashambani ya nyemandari ya kijani na utulivu pale nyumbani kisi. Safari hizo unipa fursa ya kuona mazingira ya asili, milima, mashamba na mito ambavyo unifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira na kupumzika kiakili. Napokuwa safarini na penda kuchukua muda kutembea polepole, kuzungumza na watu wa maeneo husika na kujifunza utamaduni wao. Mandari manzuri, hewa safi na maisha ya sio na haraka unifanya nijisikie huru na mwenye furaha nakumbuka safari moja ambapo niliona machweo ya jua yakitua juu ya milima ilikuwa ni hali ya kuvutia sana na ya kukumbukwa kwa ujumla usafiri katika maeneo mazuri hunipa msukumo mpya hunisaidia kuvunja ratiba ya kawaida na hunifanya nirudi nikiwa na nguvu na mtazamo chanya zaidi wa maisha.

Ninapowakaribisha wafanyakazi wapya uanza kwa kuwapa mapokezi ya kirafiki na ya heshima ili wajisikie huru na kuthaminiwa tangu siku za kwanza. Napenda kujitambulisha vizuri, kuwaeleza kwa ufupi kuhusu timu na mazingira ya kazi, kuwahakikishia kuwa wako mahali pa kushirikiana na kujifunza. Pia ujitahidi kuwaongoza hatua kwa hatua, kuwaonyesha taratibu za kazi, kuwajulisha majukumu yao na kuwafahamisha watu muhimu watakaofanya nao kazi. Nahakikisha wanaelewa kwamba wanaweza kuuliza maswali wakati wowote bila kuogopa, kwa sababu kuuliza ni sehemu ya kujifunza. Zaidi ya hayo, napenda kuwajumuisha katika mazungumzo na shugli za timu ili wajisikie kuwa sehemu ya kikundi haraka, kuwatia moyo, kuwapa mrejesho mzuri na kuwa tayari kusaidia kuna wasaidia kuzoea mazingira mapya kwa urahizi. Kwa ujumla, lengo langu ni kuwafanya wafanyakazi wapya wajiskie kukaribishwa, kuungwa mkono na kuwa na amasa ya kufanya kazi vizuri.

Kazini, nimepata mafanikio kadhaa ninayojivunia. Hasa yale yanayohusiana na ukuaji binafsi na mchango wangu wa kwa timu. Moja ya mafanikio makubwa ni kuweza kuboresha utendaji wa kazi zangu na kujifunza kufanya kazi kwa mpangilio, kuheshimu muda wa mwisho na kutoa matokeo bora zaidi kuliko ilivyo tarajiwa. Hii imenisaidia kujenga imani kutoka kwa wakubwa na wenzangu kazini. Pia nimefanikiwa kushirikiana vizuri natimu na kuchangia katika miradi ya pamoja iliyofanikisha malengo ya shirika. Kuona wazo au mchango wangu ukitumika na kuleta matokeo chanya hunipa motisha kubwa. Aidha nimejifunza kupokea maoni ya kujenga na kuyatumia kuboresha utendaji wangu. Jambo lililonisaidia kukua kitaaluma. Zaidi ya hayo, mafanikio yangu yanajumuisha kuongezeka kwa ujuzi na uzoefu. Kama uwezo wa kutatua changamoto kuwasiliana kwa ufanisi na kujisimamia kazini. Ingawa bado nina malengo mengi ya kufikia. Manafanikio haya yamenipa kujiamini na hamasa ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujifunza kila siku.

Muziki ninaoupenda sana ni muziki wa taratibu na wenye ujumbe. Hasa ule unaochanganya midundo laini na maeneo yenye maana ya kina. Mara nyingi huvutiwa na aina kama R&B, Afro Soul, Acoustic na baadhi ya nyimbo za Afro Beats zenye hisia. Muziki wa aina hii hunipa nafasi ya kusikiliza, kufikiria na kuunganisha maneno ya wimbo na maisha halisi. Ninaposikiliza muziki huu, hisia ninazopata hutegemea sana hali yangu ya wakati huo. Wakati nikiwa nimechoka au nimelemewa na mawazo muziki laini hunituliza na kunifanya nijisikie nipo salama na ninaeleweka. Sauti ya ala, mpangilio wa midundo na sauti ya msanii huweza kunifanya nipumue kwa kina na kuzahau presha za siku kwa muda. Ni kama tiba ya akili, wakati mwingine, ninapokuwa na furaha au nikiwa na nguvu, hupenda kusikiliza muziki wenye midundo yenye kasi kidogo. Muziki huu hunipa hamasa na nguvu chanya, hunifanya nitabasamu, hata kutaka kuimba au kucheza kidogo, densi. Kuna nyimbo ambazo hunikumbusha kumbu kumbu fulani, marafiki, safari au nyakati maalum na kunirudisha hisia kwenye wakati huo. Kwa ujumla, muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Hunisaidia kueleza hisia ambazo wakati mwingine siwezi kuzitamka kwa maneno. Hunipa faraja na hunifanya nijisikie hai kila ninapoweka earphones au kusikiliza muziki kwa sauti ndogo nyumbani. Huhisi kama nimejipa muda wangu binafsi wa kupumzika na kujitambua zaidi.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo hii hunivutia kwa sababu inanifanya nitumie akili kufikiri kwa makini na kupanga mikakati. Michezo kama drafti, chess au hata monopoly hunipa changamoto nzuri inayofanya ubongo ufanye kazi bila presha kubwa. Pia napenda michezo ya ubao kwa sababu ya kipengele cha kijamii inapendeza sana kucheza na marafiki au familia. Tukizungumza, tukicheka na kushindana kwa urafiki. Michezo hii huleta watu karibu na huimarisha mahusiano hasa wakati wa mapumziko au wikendi. Zaidi ya hayo, michezo ya ubao hunisaidia kupumzika na kuzungumza msongo wa mawazo badala ya kukaa muda mwingi kwenye timu au skrini kucheza mchezo wa ubao hunipa burudani ya kweli na muda wa kuungana na watu ana kwa ana. Kwa ujumla, naiona kama njia nzuri ya burudani yenye faida kwa akili na mahusiano.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Upigaji picha hunivutia kwa sababu unanipa nafasi ya kunasa matukio na hisia kwa njia ya kipekee. Napenda kupiga picha za mandhari ya asili kama jua linapochomoza au kutua, miti, barabara tulivu na maisha ya kila siku ya watu. Kila picha huwa na hadithi yake na hilo ndilo jambo linalo nifanya nifurahie sanaa hii. Kupiga picha, pia hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Unajifunza kuwa makini zaidi na maelezo madogo ambayo mara nyingi watu huyapuuza. Wakati mwingine, napiga picha kwa njia ya kujieleza au kuhifadhi kumbukumbu muhimu. Hasa nyakati za furaha au safari maalum. Zaidi ya yote, upigaji picha hunipa utulivu na furaha ya ndani ni shughuli inayonifanya ni punguze haraka ya maisha. Nichukue muda wangu na kufurahia kilicho mbele yangu. Hata kama si mtaalum, mtaalamu kupiga picha ni burudani, ninayoifurahia na inayonifanya, nijisikie huru na mbunifu.